Chakula ninacho kula mara nyingi mtaa ni ugali na nyama choma. Kikiambatana na kachumbari safi. Huu ni mlo unaonipa nguvu nyingi ya kuendelea na majukumu ya alasiri hapa Nairobi. Na ladha ya nyama ya kuchomwa kwenye makaa huwa ni ya kipekee. Pia mara nyingi mimi hula wali wa maharagwe na nazi. Huu ni mlo mwepesi kiasi lakini wenye ladha nzuri sana. Nazi inaleta harufu mzuri na kufanya maharagwe yawe na rojo tamu ambayo inaenda vizuri na wali mweupe uliopikwa vizuri. Wakati mwingine nikiwa na haraka, mimi hupendelea githeri. Ni mlo wa kitamaduni ambao ni rahisi na wenye afya tele. Githeri ilioungwa vizuri na mboga za majani na parachichi pembeni hunifanya nijihisi nimeshiba vizuri bila kuhisi mzito sana.

Sherehe ninaipenda zaidi ni siku ya Krismasi. Ingawa ni sherehe ya kidini. Kwangu mimi inawakilisha wakati wa pekee wa amani. Upendo na kukusanyika pamoja na watu ninaowapenda ili kusherehekea mwisho wa mwaka. Pia mimi hufurahia sana sherehe ya siku ya kuzaliwa. Ni wakati muhimu wa kumsherehekea mtu binafsi. Kutafakari hatua alizopiga na kumtakia heri kwa safari mpya anayoianza. Inanivutia kuona jinsi furaha inavyotawala siku hiyo vile vile napenda sana sherehe ya za utamaduni hapa Kenya. Tunapata nafasi ya kuona vyakula mavazi na ngoma ya kiasili kutoka makabila mbalimbali sherehe hizi zinanikumbusha umuhimu wa asili yetu na kutajiri wa mila tulizo nazo. Mwishowe, sherehe bora kwangu ni ile inayojumuisha chakula kizuri na mazungumzo ya dhati. Haijalishi ukubwa wa sherehe, mradi tu ukue na kicheko na hali ya kuelewana kati ya watu. Hiyo inakuwa sherehe ya kukumbukwa.